Ningependelea chakula chenye ladha ya kikwanja na viungo. Hakuna kitu kinachoshinda harufu ya mbuzi mzito. Uliokolezwa tangawizi, vitunguu saumu na pilipili kiasi. Pia nina udhaifu wa ladhaa tamu hasa hasa keki ya chokoleti.